Kuangalia nyota usiku ni moja ya mambo ya nayo nipa utulivu mkubwa wa akili. Kwani anga lilo jaa mwanga wa mbali na nikumbusha jinsi ulimwengu ulivyo mpana na wenye ma ajabu mengi ya siyo elezeka. Unapo kaa mahali penye giza nene na kutazama juu unajikuta ukiingia kwenye tafakari nzito kuhusu asili yetu na jinsi kila kitu kilivyo unganishwa kwa namna ya ajabu. Mwanga huo hafifu unaosafiri kwa mamilioni ya maili unakuja na aditizakali na kuangalia makundi ya nyota ya nayo unda maundo tofauti kunachochia fikra za kina na kutoa fursa ya pumzika kutokana na harakati za maisha ya kila siku. Hali hii inavutia zaidi unapo kuwa mbali na taa za mjini ya ambapo anga linakuwa safi na kukuwezesha kuona hata galaksi ya njia ya maziwa. Ikiwa imetanda kama wingu jeupe la vumbi la dhahabu.

Kushiriki katika jamii kwangu ni jambo la msingi ambalo ninalifanya kwa kutoa muda na ujuzi wangu kusaidia wengine. Hasa kupitia miradi ya elimu na mafunzo kwa vijana wanaotafuta mwelekeo wa maisha. Ninajihusisha sana na kutoa ushauri wa kitaalamu na uongozi kwa kundi la vijana ambapo tunakutana mara kwa mara kujadili mbinu za kutatua changamoto za kijamii kwa kutumia fikra bunifu. Hali hii inajenga mnyororo wa mshikamano ambapo kila mmoja anajihisi kuwa na thamani na juhudi hizi ndogo zinapoungana zinatengeneza mabadiliko makubwa yanayoimarisha misingi ya uadilifu na bidii katika eneo tunaloishi. Pia ninahakikisha nashiriki katika shughuli za kijamii kama zile kampeni za usafi wa mazingira na ulinzi wa vyanzo vya maji. Nikiamini kuwa mazingira bora ndio yanayotuwezesha sote kuishi kwa afya na amani.

Njia kuu ninayotumia kupumzika ni kujitenga na kelele za mazingira na kutafuta utulivu wa asili ambapo mara nyingi ninaanza kwa kutembea kwa mguu katika maeneo mi maeneo yenye miti mingi au kando ya maji yanayotiririka. Mwendo huu wa polepole unanisaidia kulinganisha mapigo ya moyo na kasi ya asili. Huku nikivuta hewa safi inayojaza mapafu na kuondoa uchovu wa kiakili ulio kusanywa kwa muda mrefu wa kazi. Napo kuwa katika mazingira haya, akili yangu inaacha kuhuchamba namba na mipango na badala yake inanza kuzingatia uzuri wa vitu vidogo kama sauti ya upepo kwenye majani.

Huwa najitahidi sana kuishi maisha ya kuzingatia kinga kuliko kusubiri matibabu. Hivyo mara nyingi naenda hospitali mara moja au mbili tu kwa mwaka kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa jumla wa afya yangu hata kama sijahisi maumivu yoyote. Utaratibu huu unanisaidia kufahamu hali ya mwili wangu mapema na kuhakikisha kuwa kila kiungo kinafanya kazi inapo. Inavyopaswa alafu jambo linalonipa amani ya akili na kuniepusha na hofu ya magonjwa yanayoweza kujificha kwa muda mrefu. Ninachukulia ziara hizi kama sehemu ya matengenezo ya kawaida ya mwili. Sawa na vile mtu anavyopeleka gari lake kufanyiwa huduma ili lisiweze kumteleza barabarani wakati wa safari muhimu.

Simu yangu ya mkononi imekuwa kifaa ambacho ni vigumu sana kufikiria maisha ya kila siku bila kuwa nacho karibu. Kwani imevuka mipaka ya kuwa chombo cha mawasiliano tu na kuwa kituo kikuu cha kuratibu kila nyanja ya maisha yangu. Kupitia kioo hichi kidogo ninaweza wa kusimamia ratiba zangu za kazi, kuwasiliana na familia na marafiki walioko mbali na kupata habari za ulimwengu papo hapo. Jambo linalofanya dunia ionekane kuwa kijiji kidogo sana. Ni kama ofisi, maktaba na benki vyote vimekusanywa mahali pamoja. Hali inayo ongeza ufanisi wangu na kuniepusha na usumbufu wa kubeba vifaa vingi. Tofauti kwa ajili ya majukumu mbalimbali.

Ninamsimamo wakua muangalifu sana kuhusu kile ninacho chagua kueka wazi kwa ulimwengu. Kwani naamini kuwa, kuna thamana kubwa katika kuhifadhi baadhi ya matukio ya maisha yangu, kwa siri na mali yangu binafsi. Ninapo chagua kueka picha mtandaoni mara nyingi ninalenga kushiriki mambo yanayo weza kuleta hamasa au kutoa elimu kwa wengine. Kama vile mandhari nzuri ya asili nilio kutana nayo safarini au matokeo ya kazi fulani nilioyafanya. Hii inamaanesha kuwa picha zangu nyingi zinazo ushu maisha ya ndani ya familia au nyakati za faraha ubaki kwenye albamu zangu za kibinafsi. Nkiamini kuwa uzuri wa wakati huo hauhitaji idhini au maoni ya watu wengi ili ue na maana. Wamuzi huu unachangiwa pia na uwelewa wangu kuhusu usalama wakidigitali na jinsi picha zinazo weza kutumiwa katika ulimwengu wa mtandao bila bidhaa ya muusika.

Sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa huwa ni wakati wa utulivu na tafakari ya kina kuhusu safari ya maisha niliyo pita. Ambapo napenda kuanza siku kwa faraha nkiwa na daftari langu la kumbu kumbu ili kuandika mafanikio, changamoto na masomu makuu nilio yapata katika mwaka ulio pita. Huu ni muda wapekee wa kujitathmini na kueka malengo mapya ya ukuaji wa kiroho na kiakili. Huku ni kishukuru kwa nafasi nyingine ya kuendelea kuwepo duniani na kutimiza ndoto zangu, badala ya sherehe kubwa yenye makelele na watu wengi mime uvutiwa zaidi na mazingira ya amani ya nayo ni ruhusu, kungana na nafsi yangu kabla ya kujiunga na watu wangu wakaribu kwa jili ya chakula chajioni kilicho andaliwa kwa upendo.

Wakati wa mapumziko ya mchana anapenda kwanza kwa kujitenga kidogo na mazingira ya kazi, ili kuipa akili yangu nafasi ya kupumua na kurudi katika hali yake ya kawaida ya utulivu. Mara nyingi, mimi hutumia dakika chache za kwanza kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo na kupumua kwa kina. Jambu ambalo linasaidia kuondoa shinikizo lililo kusanywa tangu asubuhi na kunifanya nijisikie mwepesi zaidi. Bada ya hapo, inafurahia mulo wangu wa mchana kwa utulivu nikizingatia kila ladha ya chakula bila usumbufu wa simu au kompyuta. Kwani kufanya ii.

Kusubiri kwenye mstari ni wakati ambao nimejifunza kuupokea kwa uvumilivu na kugeuza kuwa fursa ya kipeke ya kufanya mambo ambayo kawaida sina muda nao. Badala ya kuuona kama kero au upotezaji wa muda ninapo kuwa nimesimama pale akili yangu inaanza kutulia na kuanza kuchunguza mazingira yanayo nizunguka kwa umakini zaidi. Ni kijifunza mengi kwa kutazama tabia ya watu, kusikiliza miondoko za mazungumzo ya watu, au hata kufurahia tu utulivu wa ndani katikati ya pilka pilka. Hali hii ya kusubiri inanipa nafasi ya kufanya ukaguzi wa ndani wa mawazo yangu. Ambapo naweza kupanga mipango ya badaye au kutafakari jambo fulani ambalo limekuwa liki nisumbua kichwani. Jambo linalofanya muda uende haraka bila mimi kuhisi uchovu wa kusimama.

Lugha ya kifaransa ndiyo ingekuwa chaguo langu la kwanza kutokana na sauti yake nyororo na mtiririko wake wenye vionjo vya kishairi vinavyovutia kusikiliza. Kujifunza lugha hii kungenipa ufunguu wa kufungua hazina kubwa ya fasihi, falsafa na historia kutoka nchi mbalimbali duniani ambazo zinatumia kifaranka. Kifaransa kama lugha yao kuu mtiririko mtiririko wa maneno yake unanifanya nifikirie jinsi ambavo ningeweza kuelezea hisia na mawazo kwa undani zaidi huku nikijenga madaraja mapya ya mawasiliano na watu wenye tamaduni tofauti na zangu pamoja na hayo unamfuto wa kipekee katika kujifunza lugha ya kijapani kwa sababu ya jinsi inavyo ambatana na utamaduni wanidhamu, heshima na utulivu wa hali ya juu. Kijapani kimenyooka katika mfumo wa kuelezea vitu kwa unyenyekevu na umakini jambo li ambalo linaakisi sana jinsi ninavyopenda kuuona ulimwengu.

Tabia ya uaminifu na uwazi ndiyo sifa ninayoithamini zaidi kwa wengine. Kwani ndio msingi mkuu unaowezesha mahusiano yeyote ya kibinadamu kustawi na kudumu kwa muda mrefu. Unapokutana na mtu ambaye maneno yake yanaenda sambamba na matendo yake. Unajikuta ukijenga hali ya amani na usalama. Ukijua kuwa hunahaja ya kuofia usaliti au mabadiliko ya hafla yasio na maelezo. Uaminifu huu unaleta wepesi katika mawasiliano ambapo, kila upande unaweza kujieleza kwa uhuru. Jambo linalofungua milango ya ushirikiano wa dhati ya kutatua changamoto kwa haraka, kwa sababu hakuna kinacho fichwa chini ya kapu. Mbali na uaminifu tabia ya uyenyekevu na uwezo wakusikiliza inanivutia sana. Kwa sababu inamfanya mtu aweze kujifunza kutoka kwa kila mtu anayekutana naye bila kujali hadhi au nafasi yake.

Kichikoo kwangu mara nyingi, huchochewa na mambo madogo ya maisha yanayo tokea bila kutarajiwa. Hasa yale yanayo onyesha upande mcheshi wa asili ya binadamu na jinsi tunavyoweza kujichanganya katika hali za kawaida. Napo kutana na mtu mwenye uwezo wa kujicheka mwenyewe baada ya kufanya kosa dogo au kusema kitu kisicho endana na mazingira. Moyo wangu unajikuta ukifurahi papo hapo kwa sababu hiyo ni ishara ya unyenyekevu na uhalisia. Hali hii ya kutoichukulia dunia kwa uzito mkubwa kila wakati inatengeneza wepesi wa roho. Ambapo, vicheko vinakua kama daraja linalo unganisha watu wa kuyeyusha vizuizi vya kijamii. Pia, vichekesho vya watoto na jinsi wanavyo jieleza kwa unyoofu bila kichujio cha watu wazima ni chanzo kikubwa cha furaha kwangu. Kwani mtazamo wao wa ulimwengu umejaa udadisi na mantiki ya ajabu inayo chekesha. Mtiririko wa mazungumuzo na marafiki wa zamani ambapo tunakumbushana matukio ya utotoni au makosa tulio yafanya zamani. Pia unaleta vicheko vya dhati vinavyo toka ndani kabisa ya nafsi na kuwacha hisia ya uchangamufu.

Kuoga kwa maji ya moto ni moja ya raha ndogo za maisha zinazoweza kubadilisha kabisa hali ya mwili na akili. Hasa baada ya siku ndefu yenye harakati nyingi na uchovu. Maji yanapoguza ngozi yako yakiwa na joto la wastani unahisi misuli iliokuwa imekaza ikianza kulegea na kurudi katika hali ya utulivu. Huku mvuke unaoupanda ukisaidia kufungua vinyweleo na kusafisha mfumo wa upumwaji. Huu ni wakati ambapo ulimwengu wa nje unanyamaza na unabaki wewe na sauti ya maji. Jambo linalo tengeneza mazingira ya kipekee ya kutafakari na kuondokana na msongo wa mawazo uliolibikizia tangu asubuhi. Vutio wa maji moto unazidi kuongezeka pale unapotumia fursa hiyo kama tiba. Kwani joto hilo husaidia kuongezeka kwa mzunguko wa damu mwilini na kuleta hisia ya wepesi na faraja.

Kuimba, ni namna ya kipekea ya kuwelezea hisia ambazo wakati mwingine maneno matupu hayawezi kuzifikisha. Hivyo najikuta nikivutiwa sana na sana hii kama njia ya kuunganisha nafsi yangu na ulimwengu. Ninapojaribu kupandisha sauti na kufuata mdundo wa wimbo fulani nahisi uhuru wa ajabu. Ambapo, shinikizo la akili inapopotea na nafasi yaki kuchukuliwa na furaha ya papo hapo. Hata kama sina sauti ya kishujaa ya jukwani, kwangu mimi kuimba ni kama mazoezi ya ndani ya mwili yanayo saidia kurekebisha mfumo wa upumuaji na kuongeza hali ya kujiamini. Kwa ni kila neno unalolitoa kwa sauti, ubeba ni shati inayoweza kubadilisha mazingira yanayo kuzunguka kuwa yenye uchangamfu. Hali hii ya kuimba inafuraisha zaidi pali ninapo kwa peke yangu labda, nikiwa jikoni, nikianda chakula au nikiwa safarini ambapo naweza kuachia sauti yangu bila hofu ya kuhukumiwa na mtu yeyote.

Mimi ni mtu wakuamka mapema sana asubui. Kwani naamini saa za mapumziko hubeba utulivu na nishati ya kipekee ambayo ni vigumu kuipata wakati mwingine wowote wa siku. Kuanza siku wakati ulimwengu bado umenyamaza kuna nipa nafasi ya kupanga mawazo yangu na kujiandaa kisaikolojia kwa ajili ya majukumu ya nayo kuja. Bila kuingiliwa na kelele au haraka za maisha ya kila siku. Wakati huu wa asubuhi unaniruhusu kufanya mambo muhimu yanayohitaji umakini mkubwa, kama vile kusoma au kufanya tafakari. Huku mwanga wa jua unapoanza kuchomoza, ukiongeza hali ya matumaini na hamasa ya kufanya kazi kwa bidii. Mtindo huu wa maisha unanisaidia kuwa na tija zaidi, kwa sababu wa akili yangu inakua imepumzika vizuri na ikotayari kuchakata habari mpya kwa haraka na usahihi. Unapomaliza mambo mengi muhimu kabla ya watu wengine kuanza siku zao una jikuta ukiwa na hali ya ushindi na okupa amani ya moyo na kukuepusha na msongo wa mawazo wa kukimbizana na muda.

Kutumia muda na familia yangu ni kipaumbele kinachonipa utulifu mkubwa. Na mara nyingi, tunapendelea kufanya shughuli zinazo tuhimiza, kuzungumza na kushirikiana kwa karibu badala ya, kila mmoja kubaki kwenye screen yake. Napenda kukutana jikoni ili kuandaa.

Moja ya nguvu zangu kuu kazini ni uwezo wa kuchambua mambo kwa kina na kupata suluhisho la changamoto. Hata katika mazingira yenye shinikizo kubwa au utata badala ya kuhofia matatizo yanayojitokeza. Mimi huyaona kama fursa ya kufanya maboresho ambapo naanza kwa kuvunja changamoto kubwa kwa sehemu ndogo zinazoweza kushughulikiwa kwa uraisi. Mtazamo huu wa kistrategia unanisaidia kubaki na utulivu na kutoa maelekezo yaliyo wazi. Jamba ambalo mara nyingi huleta amani kwa timu nzima na kuhakikisha kuwa miradi haikwami kutokana na vikwazo kwa muda mfupi. Pamoja na uwezo huo wa kifundi ina nguvu kubwa katika mawasiliano yenye ufanisi na ujenzi wa mahusiano mema na wafanyikazi wenzangu wa ngazi zote.

Mwandishi ambaye kazi zake ziliacha alama kubwa katika maisha yangu ni chinua achebe. Kutokana na uwezo wake wakipekee wa kusuka hadithi zinazo gusa undani wa utambulisho wa mwafrika na mabandiliko ya kijamii. Kupitia lugha yake rahisi yenye uzito waki falsafa, achebe anauwezo wakukupeleka katika ulimwengu ambapo mila desturi na migogoro ya kimaendeleo yamekutana. Jambo linalomfanya musomaji atafakari kuhusu asili yake na mustakabali wa jamii. Vitabu vyake kama vile things fall apart vinatufundisha umuhimu wa kuelewa historia yetu ili tuweze kukwabiliana na changamoto za kisasa. Kwa ujasiri na hekima huku, viki sisitiza kuwa kila utamaduni unauzuri na mapungufu yake.